Me huenda maktabani mara mbili hadi tatu kwa wiki. Huwa naenda maktabani baada ya masomo au wakati wa likizo ili kujisomea na kufanya utafiti. Maktaba hunipa mazingira tulivu yanayosaidia kuelewa masomo yangu vizuri bila usumbufu. Pia hupata vitabu mbalimbali vya masomo utafuti kama sayansi, historia na fasihi ambavyo huniongeza maarifa. Wakati mwingine hutumia maktaba kusoma magazeti au hutumia kompyuta kwa ajili ya kazi za shule. Kwa kwenda maktabani mara kwa mara nimejijengea utamaduni mzuri na kuongeza ujuzi wangu katika nyanja mbali mbali za elimu.

Teratibu wangu wa kunywa kahawa au chai huwa sehemu muhimu wa maisha yangu kila siku. Mara nyingi napendelea kunywa chai kuliko kahawa hasa asubuhi kabla ya kuanza shughuli zangu. Chai hunisaidia kuamka vizuri na kunipa nguvu za kuanza siku nikiwa na utulivu wa mawazo. Kwa kawaida, kuandaa chai nyumbani, huchemsha maji, kisha hueka majani ya chai au mfuko wa chai ndani ya maji ndani ya majimoto. Baada ya hapo huongeza maziwa kiasi na sukari kidogo kulingana na ladha ninayopenda. Wakati mwingine huongezea tangawizi au mdalasini ili kuongeza ladha na harufu nzuri mara nyingine hunywa chai yangu asubuhi au jioni wakati wa kupumzika baada ya shughuli za siku. Mahali ninapopenda zaidi kunywa chai ni nyumbani hasa nikiwa nimekaa sebuleni au nje karibu na bustani kwa sababu mazingira haya hunipa utulivu na kunifanya nijisikie huru ninapokosa kunywa chai yangu ya kawaida huhisi kama siku yangu haijaanza vizuri au kama kuna kitu kinakosekana ingawa bado naeza kuendelea na shughuli zangu kwa jumla kunywa chai ni utaratibu unaonipa faraja. Kunituliza mawazo na kunisaidia kujiandaa kwa siku au kupumzika baada ya kazi.